Kwa kawaida tunafahamu kwamba marafiki wanakua wa muhimu sana katika maisha ya binadamu. Kwa hivyo ni heri kila mwanadamu awe na rafiki. Kukutana na rafiki kwa njia ya mtandao au wakati mtanda mana sehemu unaezaunda marafiki wengi ambao watakusaidia katika maisha yako.

Mimi hutumia muda ambao nimimaliza kazi zangu zote kuingia mtandaoni. Na ninapo ingia mtandaoni huwa na zungumuza na marafiki zangu kuhusu mambo ya maendeleo na mambo yanayo tuzaidia kutengeneza pesa katika maisha yetu.

Mimi nimewahi safiri na ndege. Kusafiri kwa ndege kwa mwaka huwa nasafiri mara tatu. Kumaanisha kwamba kwa muda wa baada ya miezi minne huwa nasafiri na ndege. Na huwa nasafiri kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine haswa ndani ya nchi yangu.

Mimi nimewahi enda kwa tamasha sa msiki katika hii nchi yangu. Katika hizi tamasha za mziki, huwa unaenda kutazama vile wanamziki wanatoa mziki yao ambao wameitega ya kizazi kipya haswa kuhusu nchi yao.